Nashiriki katika kusafisha mazingira. Pia kusaidia jamii, kusaidia kijiji, kusaidia wale ambao hawajiwezi hapa katika jamii yangu. Pia tunaweza kusaidia katika kuchangisha pesa. Ili kuweza kusaidia wale watoto ambao pengine waliachwa na wazazi wao, ama wanaishi peke yao. Pengine hawana nafasi wa kuenda shuleni kwa sababu wa ukosefu wa karo. Naeza sema kuwa tunasaidia katika michango hizo. Pia nimesema kusafisha jamii yetu kusafisha mazingira ili tuweze kuwa na mazingira safi hapo nyumbani. Asante.

Natamini urafiki, ule uwezo wakua na urafiki na watu ambao tunafana kazi pamoja, wale wenzangu Kwa sababu ni kitu ambacho kinaimarisha ule uweze kano kuweza kushirikiana pamoja kama kikosi Maanake bila urafiki hauta weza kuwa na ule waminiaji kwa wenzako na wenzako pia hawata kuamini, hawata kuheshimu na ni kitu cha muhimu sana kama heshima pale kazini ni kitu ambaye kibi nafsi kinaweza kusaidia na pia kinaweza kusaidia wengine wote ambao muna jumuika pamoja Maanake heshima ndicho kitu chamana sana katika maisha yetu ya sasa ambayo tu mekuja kumbwa na changamoto mengi sana Lakini hii heshima naweza sema ni kitu chamuhimu sana Asante.

Kuchora na kutangaza habari katika umri wangu mdogo sana Nilipenda sana kutangaza habari vitu ambavyo nimekua nikiona wana habari wakifanya na nilikuwa nachukua simu ya mzazi wangu na kufanya hapo rekodi mimi mwenyewe nikitoa habari zangu Pengine za michezo, pengine habari kuhusu nchi na habari za hivi sasa ambazo zilikuwa zinatokea wakati wowote nilikuwa naweza kuzifanya Pia kuchora ni kitu ambacho Nilikienzi sana Nilikienzi sana kuchora Kitu ambacho nakipenda sana kabisa Manake kuchora Bali si talanta pekelake lakini Nikipaji ambacho mtu anapewa Si kila mtu anaeza kufanya hivo Lakini mimi sana Nilipenda sana kuchora Najua kuna walule ambao Walipenda kucheza ule mpira wakandanda na kucheza michezo mingi aina mingi sana Lakini mimi nilienzi sana kuchora na kutangaza habari Asante.

Naam, navipenda sana hadithi, nazipenda sana hadithi hizo za ajabu Najua kuna aina nyingi za hadithi, kuna hadithi za kueleza Pia historia ni hadithi ambazo nakienzi sana kutokana na hizi za ajabu Naeza sema kuwa hadithi hizi za ajabu ni hadithi nzuri sana hadithi ambazo utapata kuwa watoto wengi sana Wanazipenda maanake Huwa ina mafunzo haiwezi kwa kosa mafunzo Hapo mwisho utaweza kuulizwa ni nini kuna unachokifunza kutokana na hadithi hili au pia ni kitu ambacho naeza sema kuwa ni hadithi inayoimarisha pia Inafunza vitu vingi sana Siwezi isema zote Lakini nimesema kuwa inafunza ina mafunzo maadili mema asante.

Naamuka mapema na kupanga ratiba yangu ya siku ili kuweza kuwa na ule mpangilio nzuri wa ratiba kuweza kujua ni kazi gani ambalo nitaanzia na ni wapi ambayo nitamaliza ili kuweza kuwa na ule utaratibu nzuri Pia wakati kupanga kuulingana na wakati Hili kujua ni saa ngapi kazi hili unafa kumaliza na huu wakati na ingine itakua saa ngapi Naeza sema hilo litasaidia sana na hivyo ndio mimi ndivyo nahakikisha kuwa kazi yangu ninamaliza kwa wakati unaostahili na pia naeza maliza kabla wakati Naeza sema ni kitu mzuri sana kukuwa na ratiba ni kitu cha muhimu sana bila ratiba Sidhani kama unafanya kazi Bali utakuwa ni mchezo tu Inafa uwe na ratiba asante.

Nafua nguo yangu mara mbili kwa wiki au mara moja lakini naeza sema kuwa mara mbili sana sana manake kuna mashughuli ambazo tunaeza fanya katikati ya wiki ndiposa tunaziweka kuwa mara mbili au moja haiwezi pita hapo mara mbili naeza sema kuwa huu ndo kitu cha muhimu sana na pia unajua usafi ni kitu cha muhimu sana katika afya yetu Ndiposa nimeweka huo ratiba wa mara mbili kwa wiki.

Kwa kusaidia wale ambao hawajiwezi na pia kusaidia wale wanafunzi ambao Pengine wamekosa mahali pa kuishi Pengine wamekosa karo Tunaweza kusaidiana pamoja kama jamii kuchangisha pesa ili aweze kupata pesa kidogo cha kuenda pale shuleni kuweza kusoma na pia kuna wale wazazi wetu Pia tunaweza sema tunawasaidia wale jamii ambao Wameshindwa kutekeleza majukumu lao Asante.

Ndivyo ninapenda sana kutembea pale msituni kutazama ule mandhari ya mazingira yetu naeza sema kuwa ni kitu nzuri sana kutazama ule na pia kuvutiwa na hewa safi kutazama miti zetu ambazo zimepandwa vizuri sana kuona ule rangi ya majani ambao uko kwenye miti hizo Naeza sema kuwa ni kitu ambacho nakienzi sana Pia ule wakati ambapo uko na uchovu Unaweza kufika pale kutembea, kutazama ili usiwe na siku mchovu sana Bali kupumzisha akili au pengine kuweza kuona ule ule mandhari wa mazingira wetu Pengine naeza sema ni kitu mzuri sana Asante.

Napenda sana filamu ule wa action, Naweza sema kuwa ni kitu ambacho naona ni kitu kinachopendeza sana Kitu ambacho naweza keti pale, na nikitazama wakati umechoka au ule wakati ambapo uko unapumzika Naweza ni ule wa action, najua kuna zile za drama Kuna zile za komedi, na kuna nyinginezo mingi sana lakini ule wa action ndiyo ambazo nazipenda zaidi na mara yangu ya kwanza lilipoona Neza sema ilikuwa imekua kitambo sana na hivyo ndivyo nikaendelea kufi tazama hadi kuwa sasa. Nililetewa filamu hizi na rafiki yangu na akanieleza kuwa ni vitu vizuri sana na nikaona kuwa yenyewe ni kitu ambacho kinachopendeza Ningependa sana pia kuitazama hizi filamu za action na Ningetamani pia na kuendelea tena kuita zama, Asante.

Samsung, Samsung ndilo kampuni ambalo, naliamini sana, naliamini Samsung kwa vitu vizuri vizuri ambavyo, wanavyotoa, wameanzisha vitu vingi sana, vitu vya kielektronikia, simu, kompyuta, e hizi maredio na neza sema kuwa vitu vyao ni vitu ambavyo una uhakika kuwa umenunua kitu kinachoweza kufikisha mbali au kitu ambacho kinaeza kaa kwa muda mrefu bila kuharibika Asante.

Sina nguvu zozote kazini Maanake bado sijapata kazi, bado mimi ni mwanafunzi wa shule ule level wa university na bado sijapata ule kazi ambao naeza sema kuwa mimi nikona cheo hiki katika kazi changu au ule uamuzi au ule nguvu katika kazini bado sijapata nguvu hizo bado nasoma lakini hapo mbeleni huko ndiko tunaelekea Asante.

Ndivyo, navipenda sana kusoma maoni zile ambazo ziko mtandaoni na naeza sema kuwa ni rahisi sana kupata maoni pale mtandaoni Kulinganishwa na hata vitabu, gazeti na hizi vitu vyote ambavyo vimechapishwa na pia ni si bei kali sana kupata kusoma mtandaoni katika kusoma maoni katika mtandaoni Manake pale kwengini Uneza pata unauziwa kitabu ambazo zina maoni tofoti tofauti. Lakini kutumia pale simu lako Unaeza pata hizo maoni katika mtandao ndio maana napenda sana mtandaoni kusoma hizo maoni kule kuona watu ambao wanacomment pale ama kuandika kuzitoa rekebisho pengine Hawa hata kutoa solutions ingine mengi tofauti tofauti asante.

Bado sijapata mafanikiyo wowote pale kazini au naweza sema kuwa bado sijapata ule uwezo wakufanta kazi au kupata ule mfanikio Maanake bado mimi ni mwanafunzi na neweza sema kuwa labda hapo mbeleni tutakuwa tunaenda huko kuona ni kipi ambacho tunuweza pata tukiwa pale kazini ni mafanikio gani na natokana na kazi hizi ambazo Tunazisikia kule nje watu wengi wanafanya Kuna wale wengi ambao wamefanikia na hawa ndio wale ambao tunawaita role model katika kingereza wale watu ambao tunawafuatilia Yaani nikisema hivyo nasema kuwa tunaelekea hapo na pia sisi tunatamani pia kufanikia katika kazi zetu ama kazi hizi ambazo na zienda kuzifanya au kuzisikia Lakini kwa sasa bado mimi ni mwanafunzi na bado sijafanya kazi na siwezi sema kuwa Nimefanikiwa na bado sijamaliza kusoma Asante.

Na hakikisha kuwa Naweza kusaidia katika ule mgogoro kuu kutoa ule uamuzi na kutazama pia kuona nani ambaye hapa ana makosa katika mgogoro huu nani vipi ambavyo naeza saidia kusulohisha mgogoro huo hapo ili kuwezo kuwa na utulivu na amani na pia ni kitu mzuri kama wanainchi kueza kufika hapo na kusaidia na mimi nimesema kuwa kitu ambacho naeza fanya hapo Maanake huwezi peleka mtu katika afisi za polisi au kwa chief baadala yake ni kueza tu kusaidia, kusulohisha kujua ni wapi ambapo kuna tatizo na kueza kurekebisha pale ambapo Unaweza kusaidia na kama hauwezi kusaidia Unaeza ita watu wengine ambao wanaeza kujaribu kutatua kesi hilo Maanake kuna kesi ambazo ni kesi kubwa ambazo huwezi suluhisha wewe kibinafsi pengine kwa usaidizi Asante.

Ule uhusiano baina yake na watu wananchi wale ambao walimpigia kura. Ee kuna ule uhusiano ili asiweze kuona ni kama eeh ana ule amri wa kutoa kila suluhisho kutoa amri zake Lakini bila ule uhusiano naeza sema kuwa kiongozi huyu si kiongozi mzuri na sifa nzuri ambazo naziona ni ule ufirikiano kukaa pamoja na watu, kuketi pamoja, kusikiliza hawa watu na kujua ni wapi ambapo anaeza saidia katika maoni ambazo watu hawa wanazitoa Pengine hilo ndicho kitu cha muhimu. Hicho ndicho sifa cha muhimu kwa kiongozi ambacho anafaa akuwe nalo. Ule uhusiano wake na watu kibinafsi, asijone kwa yeye ni kiongozi ana ule amri wa kusema chochote ambacho nataka bali awe ni mtu ambaye anaeza saidia, anaweza keti na watu na kuzungumza na watu. Asante.

Pengine na jihisi kuwa sitaki kukaa hapa najihisi kuenda mbele lakini ni vizuri sana kuwa na subra Manake kuna yule ambapo alifika hapo wa kwanza na pia anataka afanyiwe shuguli zake mapema ili andoke na ule wa mwisho pia anafaa ajuwe kuwa alifika hapo wa mwisho sa mimi kwa maoni yangu naona kuwa ni kitu si mbaya ni kitu nzuri tunaeza sema hivo kuwa na subra Ungoje wakati wako ukufikie kisha Utaingia hapo diposa ndio maana naona nasema kuwa Nikitu nzuri Kuusu kuwa na subra na mimi naeza sema najihisi kuwa Nikosawa kabisa kulingana na mahali nipo Asante.

Ndivyo, napenda sana kununuwa vitu mtandaoni Nimenuwa vitu katika ule wa mbao tunawita KillMall Neaza sema kuwa ni ni biyashara nzuri sana kampuni nzuri mbao, ukununuwa kitu naletewa kwa muda wa siku mbili peke yake kama uko mbali ni siku mbili, haiwezi pita hapo na ule ambapo uko karibu anaweza pata kwa muda chini wa masaa mawili na naeza sema kuwa kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana Kulinganishwa na ule wakuenda kununua hapo wewe mwenyewe Manake utakuwa umefanya ya kazi rahisi bila kutumia fedha mingi wakati umenunua kitu chako pale mtandaoni manake utaeza kusafirishiwa hadi pale ambapo upo asante.

Bado mimi ni mwanafunzi na sijapata kazi Ila nezasema kuwa malengo langu katika kazi ni kueza kupata ule ule amri wa kuweza kupandishwa kwa cheo au kuwa na amri pia kuweza kufanya kazi yangu nzuri ili niweze kufanikiwa katika kazi hilo Asante.